Ndiyo kwa kweli kabisa nimeweza kuulizwa eti mimi hupenda hadithi za ajabu. Kweli kabisa mimi hupenda hadithi za ajabu. Kwa nini niseme mimi hupenda hadithi za ajabu. Kwa sababu unapata kwamba hadithi za ajabu kila mara inaleta furaha sana hadithi za ajabu. Inaleta furaha na inaleta picha fulani ambayo kila mara unapata kwamba mtu anakuwa na matamanio ambayo labda aweze kujua kuhusiana na kitu fulani na kutoka na hiyo unapata kwamba mimi hupenda sana hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria uliojaa mshangao na siri nyingi hadithi hizi hunifanya nitoke katika maisha ya kawaida na kuingia kwenye dunia yenye viumbe vya ajabu matukiu yasiyo elezeka na mafunzo ya kina kila ninapo soma au kusikiliza hadithi za ajabu akili yangu huanza kufanya kazi kwa kasi nikijaribu kufikiria kile kitakacho tokea baadaye. Hadithi za ajabu hunipa burudani na pia hunisaidia kupunguza baada ya siku ndefu ya kazi wa masomo. Napenda jinsi ya hadithi hizi zinavyo vunja mipaka na uhalisi ya kuonyesha kuwa mawazo hayana mwisho. Kupitia hadithi za ajabu nina jifunza kuona kuota ndoto kubwa na kuamini kuwa lolote linawezekana. Ndio maana napenda mapenzi yangu kwa hadithi hizi yamekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu ya wahusika wake wakipekee na wakufikia mara nyingi tunakutana na mashujaa wenye nguvu zisizo za kawaida. Wachawi wenye hekima au viumbe vya ajabu wanaoishi katika msitu wafalme za mbali. Wahusika hawa hunifanya nione dunia kwa mtazamo tofauti na kunifundisha kuwa kila mtu ana nafasi yake kama anaonekana tofauti. Wakati mwingine muhusika huanza akiwa dhaifu lakini baadaye hugeuka kuwa shujaa mkubwa. Jambo linalo nitia moyo katika maisha yangu. Hadithi hizi hunifundisha kuwa safari ya mafanikio hujaa changamoto na maajabu kupitia wahusika wanajifunza maadili kama ujasiri, uvumilivu na imani binafsi. Hio hunifanya niendelea kupenda hadithi za ajabu kwa dhati. Unapata mandhari ya hadithi za ajabu nayo hunichangia sana. Hadithi nyingi huandikwa katika maneno ya kufikiria kama falme za angani misitu ya kichawi au bahari zilizo jaa siri. Mandhari haya hunifanya nijisikie kama ninasafiri bila hata kusafiri kimwili. Kila maelezo ya muandishi hunijengea picha kamili ya kilini mwangu, kana kwamba ninaangalia filamu napenda jinsi mandhari haya yanavyo leta hali ya mshangao na hamu ya kujua zaidi. Hadithi za ajabu hunipa nafasi ya kugundua dunia ambayo hazipo katika uhalisi hii. Hunisaidia pia katika mambo tofauti tofauti. Hadithi za ajabu mara nyingi hubeba mafunzo muhimu sana katika mafunzo muhimu katika maisha licha ya kuonekana kuwa na kufikiria. Ndani yake najifunza kuhusu mema na mabaya. Haki na dhuluma pamoja na matokeo ya maamuzi tunayofanya. Ingao matokeo yanaweza kuwa ya ajabu ujumbe wake mara nyingi ni wakweli kabisa katika maisha halisi. Hadithi hizi hunifundisha ujumbe wake mara nyingi ni wakweli kabisa katika maisha halisi. Hadithi hizi hunifundisha umuhimu wa kufanya yaliomo sahihi hata katika mazingira magumu. Pia hunionyesha kuwa tamaa wivu na chuki huleta madhara makubwa kupitia hadithi za ajabu. Najifunza kuwa maadili mema ni msingi wa maisha bora. Hii hunifundisha nizidhamini hadithi hizi zaidi na burudani tu. Napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunisaidia kuzuia ubunifu wangu. Kila hadithi hunipa mawazo mapya na kunihamasisha kufikiria nje ya mpaka ya kawaida. Wakati mwingine hujikuta nikitengeneza hadithi zangu kwenye kichwa niki ongozwa na nilicho soma au kusikia. Hii hunisaidia katika masomo na hata katika kutatua matatizo ya kila siku. Ubunifu unautokana na hadithi za ajabu hunifanya niwe na mtazamo pana wa maisha. Najifunza kuwa suluhisho la tatizo linaweza kuwa tofauti na tunavyo tarajia kwa njia hii. Hadithi za ajabu zinajenga akili yangu kila mara. Hadithi za ajabu hunipa pia furaha na faraja ya kipekee. Wakati ninapo hisi kuchoka au kuwa na mawazo mengi kusoma hadithi za ajabu hunisaidia kusahau matatizo kwa muda na simulizi hali hii hunifundisha na hunifanya nijisikie nafuu na kupata nguvu mpya ya kuendelea na shuguli za kila siku.

Ati naulizwa kwamba, jee unapenda kujaribu teknolojia mpya? Kweli kabisa, mimi hupenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa nini niseme mimi hupenda kujaribu teknolojia mpya? Kwa sababu unapata teknolojia mpia kila wakati. Ati naulizwa kwamba, jee unapenda kujaribu teknolojia mpya? Kweli kabisa, mimi hupenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa nini niseme mimi hupenda kujaribu teknolojia mpya? Kwa sababu unapata inaleta mambo tofauti tofauti katika maisha ya kisasa na kutokana na iyo unapata kuna mambo tofauti ya tofauti ambayo, kwa kweli mimi hupenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu unisaidia kujua maendeleo mapya katika dunia ya kisayanzi. Kila mara ninapo pata teknolojia mpya huisi msisimuko wakipekee. Teknolojia hizi husababisha maisha kila siku na kunisaidia kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Napenda jinzi teknolojia inavyo boresha maisha ya kila mtu na kuleta ubunifu. Kupitia kujaribu teknolojia mpya na jifunza mbinu mpia za kufanya kazi, burudani na mawasiliano. Hii ni sababu kuu inayo nifanya nipende kujaribu teknolojia mpya kila mara. Napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu unipa ujuzi mpia kila siku. Mara nyingi teknolojia mpya hutoa programu vifaa, au mashine ambayo hufanya kazi zetu kuwa rahisi na haraka. Napenda kujua jinsi mashine hizi zinavyo fanya kazi na jinsi ya kuzitumia ipasavyo. Kila mara ni napo jaribu teknolojia mpya, akili yangu hujenga mtazamo wa kisasa na ubunifu. Hii hunisaidia pia kwenye masomo na kazi zangu. Kuwa na ujuzi wa teknolojia kuna nifanya niwe tayari kwa changa moto za kisasa na zabaadae. Napenda kujaribu teknolojia mpia kwa sababu nisaidia kuboresha ufanisi wa kazi mashine na programu mpia. Hufanya kazi kuwa rahisi na haraka kuliko zamani. Kwa mfano, computer, simu ya kisasa na programu za kiuotomatiki, hufanya kazi zangu kuwa za kila siku kwa urahisi. Napenda kuona jinzi teknolojia inavioweza kuraisisha maisha yangu, kupitia kujaribu teknolojia mpya na jifunza jinzi ya kutumia muda wangu vyema na kupata matokeo bora. Hii ni faida kubwa ya kutumia teknolojia mpya. Napenda pia kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa burudani na msisimuko wakipekee. Teknolojia kama michezo ya video, simu ya kisasa na vifaa ya burudani, hufanya nishushe furaha na mshikamano. Napenda kuona kwamba vipengele vivia, michoro na sauti za teknolojia. Hizi kila mara ni napo jaribu kitu kipya. Akili yangu hupata mchanga moto na kufurahi kupata matokeo mazuri. Hii hunifanya niwe na hamu ya kujaribu zaidi. Kupitia hii maisha yangu, hubaki kuwa yenye msisimuko na burudani. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na watu kwa urahisi zaidi. Programu za mawasiliano mitandao ya kijamii na simu za kisasa ufanya iwe rahisi kuzungumza na marafiki na familia. Napenda kuona jinzi teknolojia inavyo ongeza urahisi wa mawasiliano. Kupitia kujaribu teknolojia mpya na jifunza mbinu mpya kuunganishwa na dunia na hii hunisaidia kuendeleza mahusiano mazuri na kuwa karibu na watu hata mbali. Teknolojia ni daraja la kipekee la mawasiliano kwa sasa. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu, hunisaidia kujifunza mambo mapya kila siku. Teknolojia mpya huleta programu, mashine na mbinu ambazo hazijawai kuwaona. Napenda kujua jinzi vitu hivi vinavyo fanya kazi na jinzi ninavyo weza kutumia ujuzi huo katika maisha yangu. Kupitia kujaribu teknolojia mpya, akili yangu hujenga ujuzi na wezo wakubadilika. Hii hunisaidia pia kufanikisha masomo na kazi zangu kwa urahisi. Teknolojia ni njia ya kujifunza isio na kikomo. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kuwa mbunifu na kufikiria nje ya kawaida. Wakati ninapo kutana na mashine au programu mpya, na hisi kwamba changa moto ya kutumia akili yangu kuna nikisha kazi. Napenda kujaribu mbinu tufauti za kujua ni ipi bora na ipi ambayo hunisaidia kukuza ubunifu na mawazo mapya. Teknolojia mpya hufanya akili yangu iboreke na kua tayari kwa matatizo mbalimbali. Kupitia hii, na jifunza kuwa ubunifu ni muhimu katika kila jambo la maisha. Na unapata napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu, hunisaidia kuwa na ufanisi na kiuteule programu na mashine mpia ufanya kazi nyingi huwa rahisi na haraka. Hii inafanya nipate muda zaidi wa kufanya mambo mengine. Muhimu napenda kuona jinzi teknolojia inaweza kuokoa muda na kuongeza matokeo bora. Kupitia kujaribu teknolojia mpya na jifunza mbinu bora za kufanya kazi. Teknolojia pia ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kila mtu katika dunia ya sasa.

Kuulizwa unapenda kuamka najua haukulala mapema kwa kweli kabisa mimi hupenda kulala mapema kwa nini niseme napenda kulala mapema kwa sababu napata pale ambapo mtu anaweza kulala mapema akili yake inaweza kupumzika ya kutosha na atapata ile utulivu ya akili kila wakati na kutokana na hiyo unapata inaleta burudani zaidi na jambo ambao mimi hufanya nipende kulala mapema kwa sababu inaniwezesha kuamka asubuhi nikiwa na nguvu na fahamu safi. Kulala mapema kunanisaidia kuanza siku yangu kwa mpangilio mzuri na bila msongo wa mawazo. Kila ninapo lala mapema hufanya mwili wangu upate usingizi wa kutosha na akili yangu ipate kupumzika. Hii hunisaidia kuwa na afya njema na kuimarisha kinga ya mwili. Napenda jinsi kulala mapema kinavya nifanya nijisikie mwepesi kimwili na kimawazo. Hii ni sababu kuu inayonifanya nipende utaratibu huu na kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kupanga siku yangu mapema wakati usingizi wa kutosha hufanya mwili na akili yangu kuwa tayari kwa shuguli zote za siku na hii inanisaidia kufanya kazi mapema na shuguli nyingine kwa ufanisi mkubwa. Mpangilio huu husaidia kuepuka mchanganyiko wa kuchelewa kulala mapema kunanisaidia kuwa na nidhamu ya kila siku. Na unapata kwamba nafanya kila jambo kwa makini. Kupitia mpangilio huu ninajifunza umuhimu wa ratiba katika maisha. Napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kudumisha afya yangu. Wakati mwili unapata usingizi wa kutosha, kupata nafasi ya kupumzika na kuimarisha misuli na kurekebisha mwili. Hii pia hunisaidia kuimarisha akili na kumbukumbu. Napenda jinsi usingizi mzuri unavyo nisaidia kuwa na nguvu na kuepuka uchovu na kuwa na furaha ya siku nzima. Kupitia kulala mapema najifunza kuwa mwili ni muhimu na unahitaji kutunzwa. Hii ni faida kubwa na kulala mapema. Napenda pia kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuwa na akili, safi na mtazamo chanya asubuhi. Kila asubuhi nikiwa nime pumzika vizuri nahisi furaha na msisimko wa kufanya kila jambo hii hunisaidia kukabiliana na changamoto siku kwa ujasiri na nidhamu. Napenda kuona kila jambo linalokuwa rahisi kufanya wakati akili inapo anza. Siku kwa usingizi mzuri kupitia kulala mapema najifunza jinsi ya kudumisha mtazamo chanya katika maisha yangu. Hii hunifanya niwe mtu mwenye furaha na thabiti. Napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa maisha. Wakati mwili unapata usingizi kwa wakati unaofaa kila shuguli ya siku huenda kwa utaratibu mzuri na hio hunisaidia kukamilisha kazi masomo na shuguli za kijamii kwa urahisi. Napenda jinsi mpangilio huu unavyonisaidia kuwa na nidhamu na kuwa mtu mwenye mipangilio. Kupitia kulala mapema najifunza umuhimu wa mipangilio katika kufanikisha maisha. Na hii ni faida kubwa katika kila siku ya maisha. Pia napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuwa na nguvu za mwili na akili. Kwanzia asubuhi nahisi kuwa nina nguvu ya kufanya kazi kujifunza na kushiriki katika shuguli mbali mbali. Usingizi mzuri unanisaidia mwili kupumzika na akili kuwa makini. Napenda kuona jinsi nguvu hizi zinavyo nisaidia kuwa na furaha na ufanisi. Kupitia kulala mapema najifunza kuwa kila hatua ya maisha inahitaji usingizi mzuri na mpangilio. Hii hunifanya nijisikie tayari kwa kila jambo. Napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine mawazo mengi huchangia akili lakini usingizi mzuri unarahisisha kupumzika na kuondoa mawazo hasi. Hii hunisaidia kuwa na akili safi na kuanza siku kwa amani. Napenda jinsi utaratibu huu unavyo nisaidia kuishi maisha yenye furaha na utulivu. Kupitia kulala mapema najifunza kuwa kila mtu anahitaji umuhimu wa kupumzika kuwa na furaha ya kweli. Hii ni somo muhimu sana katika maisha. Na pia unapata kwamba napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuwa na mtindo mzuri wa maisha utaratibu hunisaidia kula chakula kwa wakati na kufanya mazoezi na kufanya kazi kwa ufanisi wakati mwili unapata usingizi mzuri unakuwa na nguvu za kufanya kila jambo kwa mpangilio mzuri na pia hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili kupitia kulala mapema najifunza kuwa nidhamu ya maisha ni muhimu kwa kufanikiwa na furaha. Hii ni faida kubwa ya maisha ya kila siku. Unapata pia napenda kulala mapema kwa sababu kunanisaidia kuwa na muda wa kufanya kila kitu ninachopanga. Wakati mwingine kuchelewa kulala kuna sababisha usumbufu na mpangilio wa.

Ati naulizwa kwamba napenda nini kuhusu mtaa wangu. Mimi kwa kweli napenda mtaa wangu kwa sababu ya mambo tofauti. Nini inafanya nipende mtaa wangu. Napenda mta wangu. Mimi hupenda mtaa wangu. Kutokana na hiyo unapata kwamba kuna mambo tofauti ambayo inafanya niweze kupenda mtaa wangu. Kwa sababu napata mtaa wangu ina mambo ambayo ni ya ki. Napenda mtaa wangu kwa sababu ni mahali ambapo nimezaliwa na kukulia. Na kila pembe ya mtaa huniletea kumbukumbu nzuri nilipokuwa mtotoni. Nilicheza hapa na marafiki zangu nikijifunza maisha ya kijamii na tabia nzuri. Kila nikipata barabara naona nyumba mti na sehemu zinazoniletea hisia za furaha na amani. Mtaa wangu unajumuisha historia yangu na hii inanifanya niwe na heshima na upendo wa kipekee kwa kina kwa kila kona ya kupitia mtaa wangu najifunza kuthamini familia marafiki na jumuia yangu. Napenda mtaa wangu kwa sababu kuna watu wema na wenye upendo, wenye jirani usaidia kushirikiana na kuzungumza kwa eshima. Napenda jinsi wanavyoshirikiana katika kusherehekea matukio mbalimbali kama harusi siku kuu na sherehe za jamii. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayo jali na kudhamini kila mtu. Mtaa wangu unanisaidia kujenga uhusiano mzuri na kijamii na kuelimisha utu wangu. Upendo wa majirani ni sababu nyingi inayonifanya nipende mta wangu. Napenda mtaa wangu kwa sababu kuna mandhari nzuri na maeneo ya kupumzika. Na unapata kwamba pale kuna bustani na barabara tofauti tofauti. Tulivu zinazofaa kutembea kucheza na kufurahisha asili. Na hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani moyoni mwangu. Mandhari hii kila wakati inafanya nieze kukua na ile hali ya kuweza kutulia na niweze kufanya. Nione mtaa angu kuwa jambo la busara sana. Pili napenda mtaa wangu kwa sababu kuna watu wema na wenye upendo, wenye jirani na watu wa ambao wa kusaidia. Unapata pia kushirikiana na kuzungumza kwa heshima. Napenda jinsi wanavyoshirikiana katika kusherehekea matukio mbalimbali kama harusi siku kuu na sherehe za jamii. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayo nijali na kuthamini kila mmoja. Mtaa wangu hunisaidia kujenga uhusiano mzuri wa kijamii na kuelimisha utu wangu. Upendo wa majirani sababu nyingi inayonifanya nipende mtaa wangu ni kwamba. Napenda mtaa wangu kwa sababu kuna mandhari mzuri na maeneo ya kupumzikia. Kuna miti, bustani na barabara tulivu. Na ninazofanya kwa kutembea kucheza na kufurahia asili. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta amani moyoni mwangu. Mandhari ya mtaa wangu ni sehemu nzuri ya kujifunza furaha maisha. Napenda kila kona ya mtaa wangu kwa sababu huburudisha na kuimarisha hisia za furaha kupitia mandhari haya. Najifunza kuthamini uzuri wa asilia na kuishi maisha yenye amani. Na unapata pia napenda mtaa wangu kwa sababu unalindwa vizuri na kuwa na usalama wa kila siku. Polisi na walinzi husaidia kuhakikisha hakuna dhuluma au uharibifu wa mali za watu. Hii hunifanya nijisikie huru na salama kila ninapo kuwa njiani. Napenda kuona watoto wakicheza kwa amani na wazee wakitembea kwa huru. Usalama huu ni sababu kubwa inayonifanya nipende mtaa wangu. Kupitia hali hii ya usalama najifunza umuhimu wa kushirikiana na watu wengine kulinda mali na amani ya jamii. Pia napenda mtaa wangu kwa sababu kuna huduma muhimu karibu kwa maduka, mashule, vituo vya afya na barabara nzuri. Hii hunifanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye, urahisi wa kufanikisha shughuli mbali mbali. Napenda jinsi kila mtu alivyo karibu kunisaidia kufanya kazi masomo na shughuli nyingine kwa urahisi. Mtaa wangu hutoa fursa nzuri ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kupitia huduma hizi najifunza kuthamini mpangilio na maendeleo ya jamii yangu. Napenda mtaa wangu kwa sababu unaleta kumbukumbu za furaha na mshikamano wa kijamii. Wakati wa sikukuu sherehe au hafla za jamii majirani ushirikiana kwa furaha na mshikamano. Hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa za ya kijami. Napenda kuona wanavyoshirikiana kusaidia wenye mahitaji au kushirikiana furaha pamoja kupitia mshikamano. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha. Pia napenda mtaa wangu kwa sababu kuna historia na tamaduni ya ambazo ni za kipekee. Kila sehemu ya mtaa ina hadithi na historia ya kipekee inayohusiana na familia shule na matukio ya kijami. Na kutokana nayo napata kuamba.

Ati nauliza ya kwamba mimi hufanya nini mara nyingi wikendi. Kwa kweli kabisa wakati wa wikendi najua kwamba najua kwamba ni wakati watu ambao wanafanya unafanya nini wakati nyingi wikendi. Unapata wakati ya wikendi kwa mara nyingi watu hupenda kupumzika na huweza kupata ile hali ya kuweza kupumzika na kuweza kutuliza mawazo wakati ya wikendi. Na kutokana na hio unapata kwamba inaleta burudani na inaleta utulivu fulani katika maisha. Unapata ninafurahia wikendi kwa sababu ni muda wa kupumzika baada ya kazi za shule, za siku, za kawaida na kila wikendi. Napanga shughuli zangu kwa mpangilio, wa furaha na utulivu. Napenda kutumia siku hizi kupumzika, kufurahia maisha na kuondoa msongo wa mawazo uliokusanywa kwa siku nyingi. Wikendi ni muda mzuri wa kuwa na amani ya akili na kupata nguvu za mwili. Kupitia wikendi najifunza umuhimu wa kupunguza nashughulika na maisha kwa njia bora. Kila wikendi napenda kuwa na familia yangu. Tunakula pamoja na kuzungumza, kucheka na kushirikiana katika shughuli za nyumbani. Hii hunifanya nijisikie kuwa karibu na wapendwa wangu wa kuimarisha mahusiano ya kijamii na kifamilia. Napenda kutumia muda wa familia kwa sababu unaleta furaha na mshikamano kupitia wikendi najifunza kudhamini familia na kushirikiana kwa upendo. Hii ni sababu kuu inayonifanya nipende wikendi. Napenda kutumia wikendi kwa kushirikiana na marafiki. Tunapenda kuenda sehemu za burudani michezo au kutembea pamoja. Hii husaidia kuwa na furaha na msisimuko wa kijamii. Napenda kuona jinsi marafiki wanavyoshirikiana na kunifundisha maadili ya urafiki na mshikamano. Kupitia wikendi najifunza kuwa ana uhusiano mzuri wa kijamii na kushirikiana kwa furaha na wengine. Mara ni sehemu muhimu ya maisha yangu na wikendi hutoa muda wa kushirikiana nao. Napenda kutumia wikendi kwa sababu kunanisaidia kujifunza mambo mapya. Ninaweza kusoma vitabu kujifunza teknolojia mpya na kushirikiana katika seminar na makundi ya kujifunza. Hii ni hunisaidia akili yangu kuwa na makini na kuendeleza ujuzi. Napenda kutumia muda wa wikendi kwa kujifunza kwa sababu kunanisaidia kuwa na ufanisi zaidi kila siku za kazi. Kupitia wikendi najifunza umuhimu wa kujifunza kila siku na kutumia muda wangu kwa ubusara. Kwa upande mwingine napenda pia kutumia wikendi kupumzika kimwili. Napenda mazoezi kucheza michezo ya mpira au kutembea katika maeneo tulivu. Hii hunisaidia mwili wangu kuwa na nguvu afya njema na akili safi napenda jinsi wikendi inavyonisaidia kuwa na maisha yenye afya na furaha kupitia wikendi najifunza kudhamini mwili wangu na kufanya mazoezi kwa bidii. Afya yangu inanifaisha sana kutoka na wikendi. Napenda kutumia wikendi kwa sababu kunanisaidia kuwa na muda wa kujifunza. Ninaweza kupata mafuta kuoga vizuri na kuandaa nguo zangu kwa mpangilio mzuri. Hii hunisaidia kuwa na nidhamu ya maisha na kuanza wiki mpya kwa furaha. Napenda kuwa na utunzaji bora wa mwili na akili kupitia wikendi. Najifunza kuwa kila mtu anahitaji muda wa kujitunza hili kuwa na furaha ya kweli. Wikendi ni muda muhimu wa kujifunza na kufurahia maisha. Napenda kutumia wikendi kushirikiana katika ibada na shughuli za kiroho. Ninapenda kuenda kanisani au mahali pa ibada kusoma vitabu vya kiroho na kuomba. Hii hunisaidia moyo wangu kuwa na imani na furaha ya ndani. Napenda jinsi wikendi inavyonisaidia kuwa na mtazamo chanya na kushughulikiana na maisha kwa matumizi kupitia wikendi najifunza umuhimu wa amani na kiroho katika maisha yangu. Hii ni sehemu ya furaha yangu ya kweli napenda pia kutumia wikendi kwa sababu kunanisaidia kupanga siku na kazi sijazo ninaandika ratiba kupanga shughuli na kuandaa mpangilio wa wiki ijayo. Hii hunisaidia kuwa mpangilio mzuri na kufanya kila kitu kwa urahisi. Napenda jinsi wikendi inavyonisaidia kuwa na nidhamu na kupanga maisha kwa busara kupitia wikendi najifunza kuwa na mpangilio wa kila siku na kufanikisha kila jambo kwa usahii. Napenda kutumia wikendi yangu kwa sababu kunanisaidia kuwa na burudani na msisimuko. Ninaweza kutazama filamu, kusikiliza muziki na kucheza michezo ya video. Hii hunisaidia kuwa na furaha kupunguza msongo wa mawazo na kuishi maisha yenye furaha. Napenda jinsi burudani ya wikendi inavyonisaidia kuwa na msisimuko wa maisha. Kupitia wikendi ninajifunza umuhimu wa burudani katika maisha na jinsi inavyoniongezea furaha kila wakati. Kwa kumalizia napenda wikendi kwa sababu ni muhimu wa furaha na amani kupumzika burudani na familia.

Ati nimeulizwa kwamba ni mboga gani ambayo unapenda kula? Kwa kweli kabisa ukulaji wa mboga ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Na mimi mboga ambayo ndasema napenda kukula sana ni mboga ya mboga zile za majani. Kwa nini nisemi napenda kukula mboga za majani? Kwa sababu unapata ukulaji wa mboga wa majani inatupa virutubishi tofauti tofauti katika mwili yetu. Unapata pale ambapo unaeza kula zile mboga za majani. Ukipata mboga kama zile skuma, zile mboga za kienyeji, mboga kama kabichi. Unapata zile mboga zinatupa aina tofauti, tofauti ya madini. Unapata kwamba inatupa vitamini. Yaani inatupa tu virutubishi mbali mbali ambayo inatusaidia katika kukinga mwili yetu kutokana na magonjwa, tofauti, tofauti. Alafu tena unapata kutokana na kukula zile mboga kila wakati, unapata kwamba inatupa ngufu. Wakati tunafanya kazi, unapata kama ulikuwa umeweza kukula mboga, umeweza kukula vizuri. Unapata kwamba inatusaidia katika kutupa ngufu pale kazini. Na kutokana nayo, unapata kwamba tunaeza kufanya kazi kwa amani na kwa utulivu. Alafu tena kupande mwingine naona mboga, mboga pia imeweza kutusaidia katika kuimarisha hafya yetu. Kwa nini niseme mboga imeweza kutusaidia katika kuimarisha hafya yetu? Kwa sababu unapata pale ambapo unakula mboga kwa wingi, unapata hata ngozi yako, inaeza kukua laini. Unaeza epukana na magonjwa tofauti, tofauti. Na kutokana nao unapata kwamba, unaeza kukua. Mtu mwenye hafya bora zaidi na mtu mwenye, mwenye ngozi lahini. Mtu mwenye labda hutapata ako na shida za hafya kila mara. Alafu tena pia unapata ukulaji wa mboga. Ni kitu muhimu sana. Kwa sababu inatupa inatupa ni lishe bora. Kwa nini niseme ukulaji wa mboga nilishe bora. Kwa sababu unapata pale ambapo unakula mboga. Iko na virutubishi vya aina mbalimbali. Iko na virutubishi vya vitamini kuna mboga zingine ziko na madini tofauti tofauti ambao inatusaidia katika mwili yetu alafu unapata tena kwa upande mwingine pia mie napenda kukula mboga za mboga kama tuseme kama nyama nyama aina tofauti tofauti kwa sababu nyama aina ya kwanza napenda kukula zile nyama za nyama za ngombe, nyama za mbuzi ili kwa lugha ya kimombo tunaita red meat unapata kwa kwamba kukula nyama ile inatupa protini. Kwa nini niseme inatupa protini. Kwa sababu unapata zile nyama ikona madini tofauti, tofauti ambayo inatusaidia katika kutupa nguvu mwilini, inatusaidia katika kutukinga kutokana na magonjwa tofouti, tofouti, inatusaidia katika ku ukikula zile nyama unapata kwamba mishipa yako inaeza kulainika, ngozi yako inaeza kuwa nyororo. Na kupande mwingine pia unapata kukula ulaji ya nyama unapata iko na latha ya kuvutia na inakua kitu kuvutia sana kwa sababu unapatanga kila wakati kila mtu aneza kutamani kukula nyama na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta mvuto fulani ambao inaleta tuseme kwa mfano kama labda mumepanga sherehe fulani na sherehe ulikuwa umetengeneza nyama mzuri ambao inavutia ambayo iko na utamu. Unapata kwamba inaleta mshirikiano fulani. Kwa nini niseme inaleta mshirikiano fulani? Kwa sababu unapata pale ambapo unaeza kukula nyama ile. Unapata kwamba kuna jinsi fulani ambapo watu wanaeza kufurahi, watu wanaeza kuja pamoja. Unapata kutokana na hiyo unapata watu wanaeza kushirikiana, tu na kukuwa na furaha katika jamii. Alafu pia tena kwa upande mwingine naeza sema nyama imetusaidia katika kwa kuakikisha kwamba inajenga uhusiano wetu. Kwa sababu gani niseme inajenga uhusiano? Kwa sababu unapata wakati ambapo kila wakati umetayarisha chakula kitamu unapata kwamba chakula hile wakati ya watu wataeza kuketi pamoja na kueza kuila pamoja unapata kwamba kuna ushirikiano fulani ambayo watu itawaleta pamoja na iyakikishe kwamba wanakuwa katika mshikamano na wanaeza kutulia pamoja na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta furaha fulani ambayo inafanya kila mtu anaeza kujihisi kwamba ametulia na ako katika njia mwafaka. Alafu tena aina ingine ya ya nyama ambao mimi napenda ni ile nyama kwa lugha ya kimombo tunaita white meat. Kwa nini niseme napenda ile nyama ya nyama kama ya samaki, nyama ya sungura, unapata zile nyama ni zile nyama ambayo ni nyama tofauti sana. Pale ambapo unapata nyama zile, sio zile, nyama kama za ngombe ambayo iko na madhara tofouti tofouti. Unapata ni ile nyama asilia. Kama nyama ya samaki unapata kwamba ukienda kuchukua nyama ya samaki unapata iko na uasilia fulani ambayo ina.

Ati nimeulizwa ya kwamba mimi hufanya nini wakati wa baridi kali. Kwa kweli kabisa tunajua wakati wa baridi kali labda unapata saaa zingine labda mvua imetoka kunyesha, labda kuna mambo mbali mbali na unapata wakati wa baridi kali ni wakati ambapo unahakikisha kwamba umevaa, sweta, ya kutosha, ume yaani umetafuta tu zile mavazi ambayo inaeza kukusitiri vizuri uweze uzieze kupatwa na baridi. Na jambo la kwanza ambao mimi hufanya wakati wa baridi, jambo la kwanza nahakikisha kwamba nimetafuta nguo ambayo inaweza kunipatia joto. Labda kama nataka kuenda pale nje, nahakikisha kwamba nimetafuta nguo ambayo ni inanisaidia katika kunifanya ni hisi joto. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaweza kunisaidia katika kunifanya mimi kila wakati nikieza kuenda ile kwenye baridi na hisi joto. Alafu unapata tena wakati wa baridi mimi huona kwamba ni wakati mzuri sana wa kuweza kusoma. Kwa nini niseme ni wakati mzuri wa kuweza kusoma kwa sababu unapata kwamba wakati pale nje kuna baridi ama mazingira yako hewa hali ya hewa ni baridi. Unapata kwamba akili inakuanga na ile yaani akili kwa mara nyingi unapata inakuanga ime. Iko na ile aina uchofu inajihisi kwamba imeeza kutulia na kutokana na iyo unapata kwamba ukieza kusoma, utaeza kuelewa zaidi na kwa sababu akili itakuwa na ile hali ya kueza kuelewa zaidi na itakuwa nyepesi kuelewa mambo kwa urahisi na kutokana na iyo unapata kwamba inaleta burudani na inaleta mvuto fulani ya kuweza kufurahisha sana. Alafu tena kitu ingine ambao tena nimeeza kufurahia sana wakati wa baridi unapata kwamba wakati wa baridi ndio wakati ambao labda unaeza ku mnaeza kusalia katika nyumba na unapata kwamba inaleta ushirikiano katika familia. Kwa nini niseme inaleta kushirikiano katika familia? Kwa sababu unapata pale ambapo ku labda kuna baridi, unakuta saa zingine labda ndio wakati ambapo watu wengi wanasalia manyumbani kwao, na kutokana hiyo kusalia nyumbani kwao unapata kwamba inaleta ile ushikamano ya jamii. Unapata pale ambapo watu wameketi kwenye familia, wako wataeza kutangamana vyema, wanaeza yaani kukuwa tu na ile umoja katika familia. Na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta burudani fulani, inaleta furaha fulani ambayo. Kila mara unapata kwamba inaleta utangamano na urafiki katika familia. Alafu kitu ingine ambao mi nafanya wakati wa baridi unapata kwamba mimi hupenda sana kuenda kutembea, tembea pale nje. Kwa sababu saa zingine tuseme kwa nini naenza kuenda kuenda kutembea. Kwa sababu unapata pale nje wakati wa baridi kwa wakati mwingi unapata iko hali ya hewa na kila mali iko katika hali tulivu. Kwa nini niseme iko katika hali tulivu kwa sababu unapata pale nje kila wakati vitu mingi imeeza kutulia iko katika ile hali yake ya utulivu. Na kutokana na hiyo unapata kwamba, inaeza kutufanya tuweze kupata burudani sana na kuweza kuhisi, labda kaa ulikuwa na msongo wa mawazo, ukienda nje pale, unaeza kupunguza zile, labda vitu ulikuwa unatafakari, ukijaribu kuangalia jinsi mazingira ilivyo na jinsi hali ya hewa iko tulivu na baridi. Unapata kwamba ile labda msongo wa mawazo ama ile mafikira nyingi unapata inaeza kupungua na inaeza kurudi chini. Na kutokana na hiyo unapata kwamba unaeza kuepukana na aina mbalimbali ya magonjwa. Alafu kitu ingine tena nimeeza kufurahia wakati ya baridi. Unakuta wakati ya baridi ni wakati mazuri sana ya kuweza kuweka malengo yako. Kwa nini niseme ni wakati mzuri ya kuweza kuseti malengo yako. Kwa sababu unapata pale ambapo kuna baridi, unapata kwamba akili, inakuanga katika hali yake tulivu, inakuanga unajihisi kwamba kila kitu iko shwari na umeeza kutulia. Na kutokana na hiyo unapata kwamba unaeza kujihisi vyema zaidi na unapata kwamba inakuwa rahisi sana kwa wewe ku, kuandika zile malengo yako, kutafakari, kuhusu mambo, tofauti, tofauti. Unapata kutokana na hiyo, unaweza kuyafikia malengo yako kwa urahisi sana na kuhakikisha kwamba unaziandika chini. Kwa sababu unapatanga saziyo wakati labda kuna baridi, unapatanga hali akili yako imeeza kutulia, iko katika hali tulivu. Na kutokana na hiyo, unapata kwamba unaeza kufikiria kwa urahisi. Kwa sababu unapatanga wakati kuna baridi, unapatanga kwa mara nyingi mwili inakuanga haina uchofu, mwili inakuanga katika ile hali yake ambayo imeeza kutulia. Alafu tena kwa upande mwingine ambao nimeufurahia sana wakati wa baridi unapata tena pia wakati ya baridi kali tena pia inaeza kuwa na changamoto. Kwa nini niseme baridi kali inaeza kuwa na changamoto. Kwa sababu unapata saa zingine ile baridi kali inaeza kutusababishia tuweze kupatwa na magonjwa tofauti. Kwa nini niseme inaeza kutusababishia tupatwe na magonjwa tofauti tofauti. Kwa sababu unapata saa zingine labda pale ambapo umeeza kupigwa na baridi.

Eti mmeuliza kwamba je mimi nimewahi kufuga mnyama. Kwa kweli kabisa mimi nitasema mimi mara kwa mara mimi hufuga mnyama. Kwanini niseme mimi hufuga mnyama mara kwa mara? Kwa sababu unapata kwanza kabisa mimi nimefurahia kwanza ufugaji wa wanyama. Kwa sababu unapata ufugaji wa nyama iko na umuhimu sana katika maisha yetu. Kwanini niseme ufugaji wa nyama iko na umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa sababu unapata kila mara ambapo umeweza kufuga mnyama inaweza kutusaidia sana katika maisha. Kwa nini niseme hivyo, kwa sababu unapata jambo la kwanza, unapata kwamba mnyama kama mbwa, anatusaidia katika ulinzi. Kwa nini niseme inatusaidia katika ulinzi, kwa sababu unapata mnyama kama mbwa, pale ambapo mmemfuga pale nyumbani, unakuta kwamba inakusaidia katika kukulinda na kuhakikisha kwamba, uko salama pale nyumbani na kutokana na hiyo unapata kwamba, inaweza kukupa ile hakikisho kwamba maisha yako hayuko hatarini. Na yani maisha yako tu hivyo katika hali nzuri zaidi. Kwa sababu unapata kila mara wakati mbwa labda umemfuga pale nyumbani akiona hali ya hatari, utamkuta kwamba anaweza kubweka, ama anaweza tu kuonesha ishara fulani ambayo utajua kwamba labda kuna tatizo fulani ama kuna kitu fulani ambayo inaweza inataka kutokea. Alafu tena pia mnyama mwingine ambayo, pia tena ufugaji wa mbwa unapata kwamba, mbwa ni rafiki. Kwa nini niseme mbwa ni rafiki? Kwa sababu unapata mbwa saa zingine ukikuwa nae pale nyumbani, unaweza kwenda kutembea na yeye, unaweza cheza cheza nae, na kutokana na hiyo unapata kwamba inaleta ile urafiki na kukua karibu na mbwa inafanya mtu anaweza. Labda ulikuwa na msongo wa mawazo na ukiweza kucheza na mbwa unapata kwamba, inakupa ile utulivu na kuweza kujihisi kwamba umeweza kutulia. Halafu kwetu pia tena mnyama mwingine ambao ni nimewahi kufuga ni ng'ombe. Kwa nini niseme nimemfuga ng'ombe kwa sababu ng'ombe pia ni mnyama ambao ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Kwa sababu unapata ng'ombe ni mnyama ambao ako na manufaa mengi. Jambo la kwanza unapata ng'ombe hutupa maziwa. Kwa nini niseme ng'ombe hutupa maziwa kwa sababu unapata kila siku ng'ombe tunaweza kumkamua anatupa maziwa. Na unapata kwamba maziwa ile au ukiweza kuikamua na uweze unaweza pata kwamba maziwa ile inatumika katika tunaweza kunywa maziwa ile na inatusaidia katika kuboresha afya yetu ya kila wakati alafu pia tena unapata kwa upande mwingine maziwa ile unaweza kukusaidia kupata mapato kwanini niseme unapata mapato aje kwa sababu unapata pale ambapo umeweza kukamua maziwa ile unakuta kwamba unaweza kupima kipimo fulani alafu unaenda kupeleka pale sokoni unaweza kuyauza na kutokana na hiyo unapata kwamba inakusaidia katika kupata mapato alafu tena kitu ingine ambayo nimeweza kufurahia na ng'ombe tena inatupa nyama kwa nini niseme inatupa nyama kwa sababu unapata saa zingine kuna zile ng'ombe ambao tu hufugwa na inatusaidia katika kutupa nyama pale ambapo unaweza nyama ile kwanza kwa upande mmoja unapata kwamba nyama ile inatupa protin katika mwili na kutokana na hiyo unapata kwamba nyama ile inatupa madini tofauti tofauti kwa mwili yetu. Alafu tena kwa upande mwingine unaweza pata nyama ile inaweza kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa kwa minajili ya kutupa mapato kwa aina mbali mbali na hiyo inaweza kutuboresha maisha yetu na kutufanya tuweze kukua kuishi kwa maisha ambayo imeweza kuboreka zaidi. Alafu tena mnyama mwingine ambao tena nimeweza kufurahia kumfuga sana pale nyumbani ni kuku. Kwa nini niseme kuku? Kwa sababu unapata kuku ni ndege ambayo imeweza kunifanya niweze kuboresha maisha yangu zaidi. Kwanini niseme imeweza kusaidia katika kuboresha maisha yangu. Kwa sababu unapata kuku imeweza kunisaidia katika kunipa mapato mbali mbali. Kwa sababu unapata pale ambapo kuna kuku ambao nimewafuga ambao wananisaidia wanataga tu mayai. Unapata wanataga mayai kila siku wananipa na napeleka pale sokoni napata hela kwa njia tofauti alafu pia kuna kuku ambao nimeweza kuwafuga ambao tu ni wa kuchinja na unapata kwamba kuku wale wananisaidia katika kuu pia wananipa mapato alafu tena kwa upande mwingine nyama hile unaweza pata pia mimi naweza ila na inanipa tena virutubisho mbali mbali katika afya yangu. Halafu tena mnyama mwingine ambao nimemfuga pale nyumbani ni mnyama mdogo ambaye anaitwa paka. Na kwanini niseme mimi nimemfuga paka, kwa sababu paka unapata pale nikimfuga pale nyumbani kwa mara nyingi hunisaidia katika kuweza kuzuia panya pale nyumbani. Kwa sababu unapata panya ni wanyama ambao ni waharibifu sana na pale ambapo ukikuwa na paka utakuta kwamba wanaweza kuwashika panya wale.

Ati nimeulizwa kwamba ni muziki gani ambao mimi husikiliza mara nyingi. Kwa kweli kabisa mimi kuna aina tofauti tofauti ya muziki ambao mimi hupenda kusikiliza mara kwa mara. Na unakuta kwamba kutokana kusikiliza miziki ile imeweza kunisaidia kwanza katika mambo mengi mengi. Unapata kuna muziki zile za kanisani, unakuta kuna muziki za bongo, unakuta kuna muziki za reggae, kuna muziki za kuelimisha. Na kutokana hio unapata mimi inategemea ni majira gani, ama ni wakati gani, unapata mimi kusikiliza muziki, mara wa mara huwa nabadilisha badilisha, kwa sababu unapata saa zingine kama nikianza na labda siku ya jumapili. Siku ya jumapili utapata mimi hua nasikiliza ile muziki wa kuabudu, muziki ya kuhimiza, muziki ambao tu inamsifu mwenyezi. Mungu. Kwa sababu napata kulingana na unapata siku ya jumapili ni ile siku ya kuweza kumuabudu mungu, kuhakikisha kwamba unaeza kumsifu mungu. Na kutokana na hio unapata kwamba mi naeza kusikiliza zile muziki ambao inaeza kuhaikisha kwamba inamtukuza mungu na inampendeza na kutokana na hiyo napata kwamba na kutokana na kusikiza hizo muziki za kuabudu unapata kwamba inaeza kunifanya nieze kukua karibu zaidi na mwenyezi mungu nieze kujua ni nini ambayo mwenyezi mungu anahitaji vitendo gani ambao naeza kufanya zaidi nihakikishe kwamba naboresha maisha yangu na namkaribia mwenyezi mungu. Na kutokana na hiyo napata kuamba inanipatia ile burudani zaidi na inafanya nieze kuwa na ile kuelewa zaidi kuhusiana na labda muombaji anataka nini na vitu labda ambao inapaswa nizingatie. Alafu ten kwa upande mwingine pia mimi hupenda kusikiliza muziki wa bongo. Kwanini niseme napenda kusikiliza muziki wa bongo. Kwa sababu unapata muziki wa bongo pia ni muziki wa kutumbuiza kwa nini ninseme ni muziki wa kutumbuiza. Kwa sababu unapata jinsi ambavyo wasanii wale walieza kuimba muziki ule. Walimba katika njia makinifu na njia ya kuweza kwa ustadi sana. Kwa sababu unapata jinsi ambavyo wanaweka zile maneno. Unapata saa zingine labda wanaimba nyimbo za mapenzi, nyimbo za kutuliza, nyimbo za kuliwaza na unapata kwamba pale ambapo uneza kusikiliza tu maneno ambayo inatoka katika nyimbo ile unapata kwamba unasikia tu utulivu fulani, unasikia burudani fulani na kutokana na hio unapata kwamba unasikia tu umeweza kutulia na unasikia huko katika labda mawazo yako yameweza kutulia alafu kwa upande mwingine tena mimi hupenda kusikiliza muziki wa rege kwanini niseme napenda kusikiliza muziki wa rege kwa sababu unapata mara nyingi muziki wa rege ni muziki ambao hutumbuiza ni muziki ambao hutuelimisha kwa sababu uns unapata pale ambapo labda wale watu ambao wanaeza kuimba ile muziki wa rege unakuta mara kwa mara wanaeza ku kutamuka matamshi fulani katikati ya wimbo ambayo labda inaeza ku unasikia kwamba inakuhimiza, inakuelimisha, kuhusu mambo, tofauti tofauti ambao labda inafaa kufanywa. Ama pia unapata zile muziki za reggae pia inajaribu kulenga watu fulani katika jamii labda watu ambao hawana maadili mema, watu ambao labda wanajiendesha katika njia isiyo faa. Kutokana hio unapata kwamba mimi napenda kusikiliza ile muziki kwa sababu unakuta kwamba kuna maneno ambayo labda ikieza kutajwa pale unasikia kwamba ineza kukuhimiza, inaeza kukuelimisha na inakufanya labda uweze kujua, labda jamii ambayo tunaishi ni jamii ya aina gani. Kwa sababu kutokana na zile wimbo ambayo zina zinaimbwa unapata kwamba wakati mwingi unapata kwamba inakuanga inaonyesha picha ya jinsi ambavyo mambo iko katika ulimwengu. Alafu tena aina ingine muziki ambayo mimi hupenda kusikia ni muziki za jadi zile miziki za mila na desturi. Kwa nini niseme nanapenda kusikiliza zile muziki za mila na desturi. Kwa sababu unapata pale ambapo naweza kusikiliza zile muziki, unapata kwa mara mingi inaeza kunisaidia katika kuweza kujua mila na desturi yangu. Kwa nini nseme imenesaidia kujua mila na desturi yangu? Kwa sababu unapata pale ambapo unaeza kusikiliza ile labda muziki kuhusiana na mambo ya mila na desturi. Unapata kwamba ile muziki ineza kukusaidia katika kujua labda ni kwa familia ni kitu gani ambayo unapaswa kuziangatia, labda ni jambo gani ambayo unapaswa kuhakikisha kwamba uneza kufuata. Labda na wanajamii unahakikisha kwamba hauendi kinyume na jinsi ambavyo jamii inataka uweze ku yaani inakusaidia katika kujua mienendo ya kijamii ambayo labda huwezi kuhakikisha kwamba uko katika njia mwafaka.